Napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanyiazi ili kushiriki mawazo kwa ukuru. Pia napenda ofisi ilio na mwanga wa kutosha wa asili na nafisafi ili niweze kuzingatia kazi vizuri. Ni muhimu kuwa na utulifu wa kiasi bila kelele nyingi ili niweze kufikiria kwa kina.